Leo, hali ya hewa ni ya wastani na utulivu inayofaa kwa shughuli nyingi za kila siku. Asubuhi kumekuwa na baridi ya kiasi, ikifuatwa na joto la wastani kadri siku inavyoendelea. Anga limefunikwa na mawingu mepesi yanayofanya jua lisichome kwa nguvu sana hali inayosaidia mwili kujisikia vizuri. Upepo ni hafifu hadi wa wastani, hivyo hakuna vumbi au usumbufu mkubwa Kuna uwezekano mdogo wa mvua nyepesi katika baadhi ya maeneo Lakini haitarajiwi kuwa ya muda mrefu au yenye athari kubwa Kwa ujumla, hali ya hewa ya leo ni rafiki kwa kazi za nje na za ndani na inaruhusu watu kuendelea na shuguli zao kwa utulivu na faraja.

Kwa kawaida, mimi hupiga picha mara chache, lakini ufanya hivo kwa makusudi na umuhimu. Sipigi picha kila siku, mbali huchagua kupiga picha wakati wa matukio maalumu kama sherehe, safari, mikutano ya kifamilia, au nyakati ambazo zinadhamani ya kumbu kumbu. Ninapopiga picha, mimi hujitahidi kuchukua picha zenye ubora na maana, si kwa haraka tu mimi hupenda Mimi hupenda picha sana. Kwangu kupiga picha sii kwa wingi bali ni njia ya kuhifadhi kumbukumbu muhimu ambazo naweza kuzikumbuka baadaye kwa furaha na tafakari katika maisha yangu ya mbeleni nikifika kule.

Napenda mtaa wangu kwa sababu ni mtulivu na salama hali inayoruhusu watu kuishi kwa amani. Wakazi wengi ni wakarimu na wanaoshirikiana, jambo linalojenga uhusiano mzuri wa kijamii. Pia napenda urahisi wakupata huduma muhimu kama maduka, usafiri na maeneo ya ibada. Kwa ujumla, mtaa wangu hunipa hisia ya nyumbani na kunifanya nijisikie huru na faraja katika maisha ya kila siku humu duniani.

Kwa kawaida, mimi huenda sinema mara chache labda mara moja baada ya muda fulani kulingana na ratiba na filamu zinazotolewa. Sipendi kuenda sinema mara kwa mara, lakini ninapopata nafasi, huchagua kuenda pale panapokuwa na filamu nzuri au yenye ujumbe wa maana. Kwa kawaida, mimi huenda sinema marachache labda maramoja baada ya muda fulani kulingana na ratiba na filamu zinazotolewa. Pia, mimi hufurahia hali ya utulivu, skrini kubwa na ubora wa sauti unaofanya filamu ionekani halisi zaidi. Kwa ujumla, mimi huenda sinema kwa hiyari na kwa makusudi si kwa mazoea ya kila wakati.

Ili kuongeza uzalishaji wangu, mimi huanza kwa kupanga kazi zangu mapema, nikiweka vipaumbele kulingana na umuhimu. Hugawanya kazi kubwa kukua hatua dogondogo ili ziwe rahisi kutekeleza. Pia, hujitahidi kudhibiti muda vizuri, kupunguza visumbufu kama matumizi ya simu ya siyo ya lazima na kuchukua mapumziko mafupi ili kurejesha nguvu. Zaidi ya hayo, mimi hujifunza mbinu mpya za kufanya kazi kwa ufanisi na kushirikiana na wengine inapohitajika ili kufikia matokeo bora zaidi katika afisi zangu za kazi.

Kwa kawaida, siweki picha zangu mtandaoni mara kwa mara au ovyo ovyo, mimi hufanya hivyo kwa tahadhari hasa pale panapokuwa na tukio muhimu au kumbukumbu ya maana katika maisha yangu. Mimi huona faragha kuwa jambo la muhimu, kwa hivyo huchagua kushiriki picha chache tu na watu ninaowaamini katika mtandao. Kwa njia hiyo, mimi hudumisha usalama wangu na kuthibiti namna ninavyo ninavyo wasiliana na wengine mtandaoni kwa njia hio mimi hudumisha usalama wangu na kudhibiti namna ninavyowasiliana na wengine mtandaoni.

Ndio, mimi hupiga kura kwa hiari na kwa uwajibikaji kwa sababu ninaamini ni jukumu muhimu la kila raiya. Kupiga kura hunipa fursa ya kushiriki moja kwa moja katika maamuzi yanayoaathiri uongozi maendeleo na mustakabali wa inchi. Huona kura yangu kama sauti yangu hata kama ni moja kwa sababu ina michango katika mabadiliko ya kijamii na kisiasa. Zaidi ya hilo kupiga kura unifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii inayojali haki usawa na demokrasia. Ni njia ya kuonyesha kwamba ninajali kinachoendelea katika inchi yangu na kwamba niko tayari kushiriki kwa amani katika kujenga taifa bora kwa vizazi vya sasa na vijavyo.

Ninajikinga na jua kali kwa kuchukua tahadhari mapema. Mimi huvaa mavazi yanayofunika mwili vizuri kama kofia na nguo nyepesi zenye mikono mirefu. Ili kupunguza athari za jua moja kwa moja, mimi hufanya hivo kila wakati. Pia, mimi hujitahidi kukaa kwenye kivuli inapowezekana hasa wakati wa mchana ambapo jua huwa kali zaidi. Zaidi ya hilo, mimi hunywa maji ya kutosha ili kuzuia upungufu wa maji mwilini na wakati mwingine hutumia mafuta ya kujikinga na jua kali ili kulinda ngozi. Kwa kufanya hivo, huendelea na shuguli zangu bila kuathiri afya yangu na kujilinda dhidi ya madhara ya jua.

Kwa kawaida, huenda mahali pa ibada mara kwa mara, hasa mara moja au mara mbili kwa wiki. Hii hulingana na ratiba yangu. Kuhuduria ibada hunipa nafasi ya kutafakari, kuimarisha imani na kupata utulivu wa moyo baada ya shughuli za kila siku. Mahali pa ibada hunisaidia pia kukutana na wengine, kushirikiana na kujifunza maadili yanaoniongoza katika maisha. Zaidi ya hilo ni wakati muhimu wa kujikumbusha shukrani kuomba muongozo na kujiimarisha kiroho. Kwa ujumla, kuenda mahali pa ibada ni sehemu muhimu ya maisha yangu na hunisaidia kudumisha uwiano katika na hunisaidia kudumisha uwiano kati ya kazi, familia na imani.

Tundalangu la kupendeza ni embe kwa sababu linaladha tamu ya asili na harufu inayovutia na penda embe kwa sababu linaweza kuliwa kwanjia mbali mbali. Iwe ni bichi, limeiva au likitengenezwa kuwa juisi au saladi ya matunda. Pia ni tunda linalopati kana kwa urahisi wakati wa msimu wake na huafraisha watu warika zote. Zaidi ya latha yake nzuri, embe linavirutubisho muhimu vina vyo saidia afya ya mwili kama vitamini na nishati ya asili. Linanipa furaha ninapolila na hunikumbusha nyakati za utoto na msimu wa mavuno. Kwa ujumla, embe nitunda linalonipa ladha, afya na kumbukumbu nzuri.

Ili kuweka afya yangu nzuri, hujitahidi kuishi mtindo wa maisha wenye usawa, hula chakula chenye lishe bora, chenye mboga, matunda na maji ya kutosha. Pia, hufanya mazoezi mara kwa mara hata kama ni matembezi au mazoezi mepesi, ili kuimarisha mwili na akili. Zaidi ya hayo, hujipumzisha vya kutosha kwa kulala vizuri, kuepuka msongo wa mawazo na kuchukua muda wa kupumzika. Pia, hufuata ushauri wa kiafya kufanya uchunguzi wa mara kwa mara inapohitajika na kuepuka tabia hatarishi. Kwa kufanya hivo, huweza kudumisha afya njema na huendelea na shughuli za kila siku kwa nguvu na ufanisi.

Ndio, mimi huvaa saa mara kwa mara kwa sababu hunisaidia kuwa na nidhamu ya muda na kupanga shughuli zangu kwa ufanisi. Kuvaa saa, hunifanya nijue muda bila kutegemea simu, jambo ambalo lina nisaidia kupunguza usumbufu na kuongeza umakini katika kazi au mazungumzo yangu. Zaidi ya hayo, saa hunipa hisia ya mpangilio na uwajibikaji, hasa ninapokuwa na ratiba ya kufuata. Pia huiona saa kama sehemu ya mwonekano wangu kwani inaweza kuongeza nadhifu na kujiamini. Kwa ujumla, kuvaa saa unisaidia kusimamia muda wangu vizuri na kuishi maisha yaliyo na mpangilio.

Ninaposherehekea mafanikio ya timu huanza kwa kutambua na kudhamini mchango wa kila mshiriki. Hupongeza juhudi zao waziwazi kwa maneno ya shukurani na heshima ili kila moja ajisikie kudhaminiwa. Huamini kuwa mafanikio ya timu ni matokeo ya ushirikiano sii kazi ya mtu mmoja. Wakati mwingine husherehekea kwa kikao cha pamoja kama kushiriki chakula, mazungumuzo ya kirafiki au shughuli ndogo za kupumzika. Pia mimi hutumia nafasi yo kujifunza kuta kutafakari kilichofanya timu ifanikiwe na jinsi ya kuboresha zaidi siku zijazo. Kwa kufanya hivo, mimi huimarisha mshikamano, motisha na ari ya kufanya kazi pamoja.

Study muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano bora kwa sababu hunisaidia kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kushirikiana vizuri na wengine. Pia usimamizi wa muda ni study muhimu sana kwani hunisaidia kukamilisha majukumu kwa wakati na kwa ufanisi. Zaidi ya hayo, utatuzi wa matatizo ni study ya msingi kwa sababu huniruhusu kukabiliana na changamoto kazini kwa utulivu na kufanya maamuzi sahihi. Pia, wadilifu ni damu ya kazi na uwezo wa kujifunza mambo mapya ni study zinazochangia mafanikio yangu ya kila siku katika kazi zangu.

Hufanya marafiki wapya kwa kuwa mkarimu, muazi na mwenye heshima. Huanzia kwa kujitambulisha, kusikiliza wengine kwa umakini na kuonyesha niya ya kweli ya kuwafahamu. Pia, ujitahidi kushiriki katika shuguli za pamoja kama kazi, ibada au matukio ya kijamii ambako ni rahisi sana kukutana na watu wapya. Zaidi ya hayo, mimi hujenga urafiki kwa uwaminifu na mawasiliano mazuri pia kwa kuheshimu tofauti za watu na kudumisha tabia njema. Kwa kufanya hivo, marafiki wapya hujitokeza kwa njia ya kawaida na ya kudumu.

Kazi ya nyumbani ni nayoichukia zaidi ni kufua nguo nyingi, hasa pale zinapukusa njika kwa muda mrefu. Kazi hii huchukua muda mwingi, hutumia nguvu nyingi, na wakati mwingine huwa ya kuchosha sana, hasa kama maji ni baridi au hali ya hewa si nzuri. Ingawa ni naelewa kuwa kufua ni jambo la lazima kwa usafi na mpangilio wa maisha, si kazi ni nayoifurahia hata. Hata hivyo, hujitahidi kuhifanya kwa anidhamu kwa sababu napenda mazingira ya lio safi na yenye mpangi lio. Bada ya kumaliza, hujisikia na fu ingawa safari ya kufika hapo si ya kufuraisha hata.

Wakati wa mapumziko kazini, hutumia muda huo kupumzisha mwili na akili baada ya kufanya kazi kwa umakini. Mara nyingi, hunywa maji au chai ili kurejesha nguvu, kisha hutembea kidogo au kunyoosha mwili ili kuondoa uchovu. Pia, hupenda kufanya mazungumuzo mafupi na wenzangu, jambo linalosaidia kupunguza msongo wa mawazo na kujenga mahusiano mazuri kazini. Wakati mwingine, hutumia mapumziko hayo kutafakari kazi niliofanya kupanga hatuwa zinazofuata au kusoma kitu kifupi cha kuniongezea maarifa. Kwa kufanya hivyo, mimi hurudi kazini nikiwa nimepumzika, nimechangamka na niko tayari kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Ndiyo, mimi hutumia video kwa mawasiliano, hasa pale inapohitajika kueleza jambo kwa uwazi zaidi. Mawasiliano ya video hunisaidia kuona sura na lugha ya mwili wa mtu ninayezungumza naye jambo linalo imarisha uelewano na kupunguza kutoelewana. Hutumia video katika mawasiliano ya kazi, mikutano, au kuwasiliana na familia na marafiki walioko mbali. Ingawa si kila wakati, mimi huona video kuwa njia yenye ufanisi na binafsi hasa inapohitajika mazungumzo ya kina au maelezo muhimu zaidi. Kwa hivyo, matumizi ya video hunifanya nijisikie karibu zaidi na mtu ninayewasiliana naye.

Ndio, napenda kukimbia kwa sababu ni mojawapo ya mazoezi rahisi lakini yenye faida kubwa kwa afya. Kukimbia hunisaidia kuimarisha mwili, kuboresha mzunguko wa damu na kuongeza stamina. Pia, hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku ndefu kazini. Wakati ninapokimbia, mimi hupata muda wa kuwa pekea yangu na kutafakari mambo mbalimbali. Mazoezi haya hunifanya nijisikie huru, mwenye nguvu na mwenye utulivu wa akili. Kwa jumla, kukimbia ni njia ninayoipenda ya kudumisha afya, nidhamu na mtindo mzuri wa maisha.

Ninaweka ninosiri salama kwa kuchagua ninosiri gumu na lakipeke ambalo sirahisi kubashiri. Hutumia mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo nambari na alama maalumu badala ya kutumia majina au tarehezi lizo wazi. Pia huepuka kutumia ninosiri moja kwa akaunti zote. Zaidi ya hayo, mimi hubadilisha ninosiri mara kwa mara na siishiriki ninosiri langu na mtu yeyote. Kwa akaunti muhimu, hutumia udhibitisho wa hatuwa mbili ili kuongeza usalama. Kwa kufanya hivo, hujilinda dhidi ya wizi wa taarifa na kwa kuhakikisha akaunti zangu zinabaki salama salmini.

Timu ya mpira wa miguu ninayoipenda zaidi ni Harambee Stars naipenda kwa sababu ni timu ya taifa letu na inawakilisha Kenya katika mashindano ya kimataifa. Kila inapocheza huwamsha hisia ya uzalendo na kuleta watu pamoja bila kujali tofauti zao. Ninavutiwa na juhudi na kujitolea kwa wachezaji hasa wanapopambana licha ya changamoto mbali mbali. Kuifuatilia harambe stars hunipa matumaini, furaha na motisha wa kuunga mkono vipaji vya ndani. Kwa ujumla, ni timu ninaifuatilia kwa moyo wote kwa sababu inabeba heshima na ndoto za taifa letu.

Wakati ninapokutana na mgogoro na mtu, huanza kwa kubaki mtulivu na kuepuka hasira. Huamua kusikiliza kwa makini upande wa mwenzangu ili kuelewa chanzo cha mgogoro bila kukatiza. Baada ya hapo, hujaribu kueleza maoni yangu kwa heshima na uwazi bila kulaumu au kudharau. Pia, hutafuta suluhisho la pamoja kwa kuzingatia maelewano na maslahi ya pande zote badala ya kushinda hoja. Ikiwa inahitajika, niko tayari kuomba msamaha au kusamehe ili kudumisha amani na uhusiano mzuri. Kwa ujumla, huamini kuwa mawasiliano mazuri na uvumilivu ni ufunguo wa kutatua migogoro.

Ndiyo, nawafahamu majirani zangu vizuri, huwa nashirikiana nao kwa kusalimiana mara kwa mara, kufanya mazungumzo ya kirafiki na kusaidiana pale inapohitajika. Uhusiano huu hunifanya nijisikie salama na sehemu ya jamii inayoishi. Pia wakati mwingine hushiriki katika shughuli za pamoja kama mikutano ya mtaa au kusaidiana katika matukio muhimu. Kuwafahamu majirani hunisaidia kujenga amani, uaminifu na mshikamano, jambo linalofanya maisha ya kila siku yawe rahisi na yenye furaha zaidi kwangu mimi.

Ndiyo, napenda asali sana naipenda kwa sababu ina ladha tamu ya asili na pia ina faida nyingi kwa afya ya mwanadamu. Asali hunisaidia kuongeza nguvu, kutuliza koo na wakati mwingine mimi huitumia kama tiba ya asili inapohitajika. Pia napenda kuitumia asali kwenye chai, uji au hata kula kidogo peke yake. Mimi huona asali kuwa mbadala mzuri wa sukari kwa sababu asali ni ya asili zaidi. Kwa ujumla asali hunipa ladha, afya na faraja na ni kitu ninachokipenda kuwa nacho nyumbani.

Chakula ni nachokipenda zaidi ni ugali na mboga hasa ukiwa umeandaliwa vizuri na kuambatana na nyama au samaki. Napenda chakula hiki kwa sababu ni cha asili, chenye kushibisha na hunipa nguvu za kuendelea na shuguli za siku. Ugali hunifanya ni jisikie nimeridhika na mboga huniongezea afya na latha mulini. Zaidi ya hayo, chakula hiki unikumbusha nyumbani na mila zetu hasa kinapoliwa pamoja na familia au marafiki. Kwa kumalizia, ni chakula kinachonipa furaha, afya na faraja na dicho ninachokipenda zaidi katika maisha yangu ya kila siku.